Hapana, kwa sasa sihishi mahali nilipo zaliwa. Nilizaliwa katika eneo la machakos. Lakini baada ya muda, nilihamia kirinyaga kwa ajili ya masomo. Kuwamia huko, kumechangia sana kukuza uzoefu wangu wa kijamii na kitaaluma na kumenisaidia kujifunza kuzoea mazingira mapya na kufanya kazi na watu wa aina tofauti.

Ndio, napenda kulima bustani. Kilimo cha bustani hunipa fursa ya kutumia muda wangu vizuri, kujifunza uvumilivu na kuthamini kazi ya mikono. Pia hunisaidia kupata mazao safi kwa matumizi ya nyumbani na kuongeza uelezo wangu kuhusu mazingira na uhifadhi wa ardhi. Kupitia shughuli hii nimejifunza kupanga kazi, kuwajibika na kufanya kazi kwa bidii hadi kuona matokeo chanya.

Ndiyo, napenda asali. Napenda asali kwa sababu ni chakula cha asili chenye faida nyingi kiafya. Hutumika kama chanzo chanishati, husaidia kuimarisha afya ya mwili na pia hutumika katika matibabu ya kawaida. Bali na hilo, napenda asali kwa latha yake tamu ya asili na hunisaidia kupunguza matumizi ya sukari ya viwandani.

Mara nyingi mimi hutumia WhatsApp kwa mawasiliano ya kila siku. Inasaidia kuwasiliana na familia na marafiki kwa urahisi kupitia meseji za maandishi, picha, video na hata kupiga simu kwa sauti na video. WhatsApp pia inakuwezesha kushiriki faili mbali mbali kama picha, video na nyaraka kwa urahisi ambayo ni muhimu wakati wa kufanya kazi ya pamoja au kushiriki taarifa muhimu na watu wangu wa karibu.

Mimi hupenda kupanga kuenda madukani wakati ambao hauingi majukumu yangu ya kazi. Mara nyingi hufanya manunuzi jioni au mwishoni mwa wiki ili kuhakikisha muda wa kazi unazingatiwa kikamilifu. Pia ninaweza kubadilika kulingana na ratiba ya kazi. Kwa hivyo si tatizo kubadilisha muda wa manunuzi inapohitajika.

Ninaamini mawasiliano mazuri ni msingi wa kazi yenye mafanikio. Kwa kawaida, huwasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia ya wazi na yenye heshima. Nikihakikisha mawazo yangu ya naeleweka vizuri. Natumia barua pepe, simu, au mikutano ya ana kwa ana kulingana na hali. Pia napenda kusikiliza kwa makini ili kuelewa mtazamo wa wengine na kujenga mshikamano wa kikazi.

Kwa kawaida, hupendelea kula chakula chepesi na chenye virutubisho jioni, kama vile mboga za majani, samaki hau supu. Hii hunisaidia kubaki na afya njema na pia hufanya mwili wangu kuwa mwepesi wakati wakulala. Napenda kuhakikisha mulo wangu wa jioni unawuiano mzuri wa protini, wanga na mboga ilikuupa mwili nguvu na kuzuia uchovu wa siku inayofuata. Wakati mwingine, hasa nikitoka kazini nikiwa na familia, tunapendelea kula pamoja na mlo hubadilika kulingana na mazingira. Lakini bado ninajitahidi kuhakikisha unakua mlo wenye afya na usio mzito sana.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wa samaki pamoja na mboga za majani. Napenda mlo huu kwa sababu una uwiano umzuri na virutubisho. Proteini kutoka kwa samaki, wanga kutoka kwa wali na vitamini kutoka kwa mboga. Pia ni chakula kinachonipa nguvu na hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye afya. Zaidi ya ladha yake, napenda pia kwa sababu mara nyingi huliwa pamoja na familia na hivyo kunaleta mshikamano na furaha ya kijamii. Hata hivyo, ninapenda kubadilisha mara kwa mara ili kuhakikisha lishe yangu inabaki yenye uwiano na afya.

Mimi ni mtu ninayependa kuwahi, naamini muda ni rasilimali muhimu sana na kuwahi kunasaidia kupanga kazi vizuri na kuepuka msongamano wa majukumu. Kwa kawaida, hujitahidi kufika mapema ili nipate muda wa kujianda na kuhakikisha kila kitu kipo sawa kabla ya kuanza kazi. Pia ninajua kuchelewa kunaweza kuathiri timu nzima. Kwa hivyo, ninahakikisha ratiba yangu imepangwa vizuri ili kuepuka changamoto za muda. Hata hivyo ninabaki na kubadilika kwa hali zilizo zisizo tarajiwa lakini kipaumbele changu daima ni kuwahi.

Ninapenda wanyama kwa ujumla, lakini kama ningechagua kati ya paka na umbwa, ningesema napendelea umbwa kwa sababu mara nyingi huonyesha uaminifu na urafiki wakaribu. Hata hivyo, napenda pia paka kwa utulivu na urahisi wakuwalea. Kwa hivyo, kwangu nizahidi kuhusu tabia ya mnyama na mazingira ni nayoishi. Nimejifunza kwamba kila mmoja anasifa zake nzuri, umbwa hufundisha uvumilivu na mshikamano huku paka wakifundisha, utulivu na kujitegemea.

Ndio, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipa nafasi ya kufikiria nje ya mipaka ya kawaida na kuendeleza ubunifu. Hadithi hizo mara nyingi hubeba mafundisho ya maisha kwa njia ya kipekee na hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Pia ni burudani nzuri baada ya siku yenye shughuli nyingi kwani hunirahisisha kupumzika huku nikijifunza kitu kipya kupitia taswira na mafunzo yaliyomo ndani yake.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu kuna nipa nafasi ya kujaribu vitu vipya na kuwa mbunifu jikoni. Kupika pia unisaidia kudumisha afya kwa kuchagua vyakula bora na kupunguza vyakula vya haraka. Zaidi ya ladha, napenda kupika kwa sababu ni njia nzuri ya kushirikiana na familia au marafiki, kwani chakula huleta watu pamoja na kuimarisha mshikamano. Kupika kwangu mara nyingi ni mchanganyiko wa vyakula vya kienyeji na vya kisasa. Ili kuleta ladha tofauti na kuhakikisha lishe yenye uwiano.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na mto mara kadhaa, ninapenda sana mazingira ya asili kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia utulivu. Ziara hizo hunisaidia pia kujifunza zaidi kuhusu mazingira na umuhimu wa kuyatunza. Kwa mfano Nilipokuwa ziwani nilifurahia mandhari ya kuvutia na pia kujihusisha na shughuli kama vile kutembea kando ya maji na kuangalia wanyama wa majini. Ni uzoefu unaonipa amani na kunikumbusha thamani ya kulinda rasilimali zetu za asili.

Muda wangu wa bure mara nyingi hutumika katika shuguli zinazo niimarisha kimwili na kiakili. Napenda kusoma vitabu na makala mbalimbali ili kuongeza maarifa na kuendelea kujifunza. Pia hufanya mazoezi ya mwili kama kutembea au kukimbia ili kudumisha afya. Wakati mwingine hutumia muda huo kushirikiana na familia na marafiki. Kwa sababu naamini mahusiano mazuri ya kijamii ni muhimu kwa maisha yenye uwiano. Pia napenda kushiriki katika shughuli ndogo za kijamii au kujifunza ujuzi mpya kwa mfano kupika au kujaribu mbinu mpya za kiteknolojia.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Biblia. Sababu kubwa ya kupenda kitabu hiki ni kwamba kimekua chanzo cha mwongozo wa kiroho, maadili na hekima kwa muda mrefu sana. Kinasimulia hadithi nyingi zenye mafundisho ya maisha kama vile uvumilivu, upendo na mshikamano wa kijamii. Ninapo kisoma hunisaidia kutafakari kuhusu maisha yangu binafsi na kunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za kila siku. Zaidi ya hayo, biblia ni kitabu kilicho athiri sana historia ya dunia, fasihi, muziki na sana na hivyo kukifanya kiwe na thamani ya kipekee.

Mara nyingi ninapocheza napenda kushirikiana na marafiki au familia yangu. Tunapanga michezo ya pamoja kama mpira wa miguu, michezo ya bodi, au hata michezo rahisi ya nyumbani. Hii hunisaidia kujenga mshikamano, kushirikiana kwa furaha na pia kuboresha afya ya mwili na akili. Pia ninapocheza na wafanyikazi wenzangu. Hua ni njia nzuri ya kuimarisha urafiki na kuondoa msongo wa mawazo baada ya kazi. Kwa ujumla, napenda michezo ya kijamii kwa sababu hunipa nafasi ya kufurahia na kujenga mahusiano mazuri na watu ninaowazunguka.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakileta dhamani kwa kampuni na kwa watu ninao hudumia. Ninapo pata fursa ya kujifunza ujuzi mpya na kukua kitaaluma. Hunipa msukumo wa kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Pia ninapenda kufanya kazi kwa kushirikiana na timu kwa sababu mafanikio ya pamoja hunipa furaha na kunifanya nijisikia sehemu ya kitu kikubwa. Zaidi ya hayo kutambuliwa kwa juhudi zangu hata kwa njia ndogo huniongezea hari ya kuendelea kufanya kazi kwa ubora.

Asubuhi mara nyingi napenda kunywa chai au kahawa nyepesi, kwa sababu hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku nikiwa na ngovu. Wakati mwingine, uchagua juisi ya matunda safi, hasa ya machungwa ili kupata vitamini na kuimarisha kinga ya umwili. Napenda kuhakikisha kinywaji changu cha asubuhi kinakuwa chepesi na chenye virutubisho, kwa sababu naamini mlo wa asubuhi ni msingi wa siku yenye ufanisi. Pia nikihisi nataka kubadilisha hunywa maji ya uvuguvugu ili kusaidia mengenyo na kunipa utulivu kabla ya kuanza majukumu ya siku.

Napenda zaidi filamu za kusisimua na zenye mafunzo, hasa zile za tamthilia na za kihistoria. Filamu za aina hii hunisaidia kufikiria kwa kina na kunifundisha kuhusu maisha ya tamaduni mbali mbali. Pia napenda filamu za vichekesho kwa sababu hunifuraishia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku yenye shughuli nyingi. Wakati mwingine huangalia filamu za ubunifu kama zile za sayansi na hadithi za ajabu. Kwa sababu hunipa nafasi ya kupanua mawazo na kufikiria nje ya mipaka ya kawaida. Kwa ujumla, napenda filamu ambazo zinanijenga kiakili na kuniburudisha kwa wakati mmoja.

Wakati ninapokumbwa na wasiwasi, huwa napenda kuchukua muda mfupi wa kupumua kwa utulivu na kutafakari ili kuburudisha umakini wangu. Mara nyingi hutumia mbinu rahisi za kupunguza msongo wa mawazo kama vile kutembea kwa muda mfupi, kusikiliza muziki wa kutuliza, au kuandika mawazo yangu ili kuyaweka wazi. Pia hujaribu kuangalia hali hiyo kwa mtazamo chanya na kutafuta suluhisho badala ya kuendelea kufikiria tatizo. Kwa kufanya hivyo, hunisaidia kurudisha utulivu na kuendelea na majukumu yangu bila kuathiri ubora wa kazi.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuhakikisha natumia nywila imara na tofauti kwa akaunti zangu, na pia kuweka uthibitishaji wa hatua mbili ili kuongeza usalama. Mara kwa mara hukagua mipangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii ili kuthibiti ni nani anayeweza kuona taarifa zangu. Aidha, ninajitahidi kuepuka kushiriki taarifa binafsi zisizo za lazima mtandaoni na hutumia mitandao salama. Hasa ninapokuwa kwenye wifi ya umma. Kwa njia hii naweza kutumia mtandao kwa uhuru huku nikihakikisha taarifa zangu binafsi zipo salama.

Kifaa cha teknolojia hambacho siwezi kuhishi bila nacho ni simu ya mkononi. Simu inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wakazi kwa urahisi. Pia ni chombo cha kupata taarifa mpya, kupanga ratba na hata kujifunza kupitia vitabu na kozi mtandaoni. Zaidi ya mawasiliano, simu ni nyenzo muhimu kwa kazi na maisha ya kila siku kwa sababu inaniwezesha kudumisha uhusiano, kufuatilia majukumu na kubaki na taarifa sahihi kwa wakati.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba kwa sababu ni kipindi cha siku kuu na mshikamano wa kifamilia. Wakati huu hua na nafasi ya kupumzika, kusherehekea pamoja na wapendwa na pia kutafakari mafanikio ya mwaka mzima. Zaidi ya furaha ya kijamii, disemba hunipa motisha ya kupanga malengo mapya kwa mwaka ujao. Ni mwezi unaojumuisha sherehe, mshikamano na matumaini mapya.

Ndio, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa utulivu na nafasi ya kutafakari ni wakati mzuri wa kupumzika na kufikiria kuhusu maisha kwa mtazamo mpana Pia ninavutiwa na uzuri wa anga usiku na jinsi nyota zinavyong'aa Kwani hunikumbusha ukubwa wa ulimwengu na umuhimu wakudhamini mambo madogo ya kila siku kuangalia nyota kunanipa hisia ya amani na kuni hamasisha kuwa na ndoto kubwa.

Nimewai kusafiri katika maeneo mazuri kama vile Mombasa. Nilifurahia manthari ya bahari, fukwa safi na utamaduni wa wenyeji. Zihara hiyo ilinipa nafasi ya kupumzika, kujifunza utamaduni mpya na pia kufurahia chakula cha kienyeji. Kusafiri kunanipa motisha kwa sababu hunifundisha kudhamini utofauti wa watu na mazingira na hunipa kumbukumbu nzuri za maisha.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kwenda Zanzbar. Napenda mantari ya fukwe safi, maji ya blue, ya bahari na utulivu wa mazingira. Ningependa kutumia muda wangu kupumzika kando ya bahari, kusoma vitabu na kufurahia chakula cha kienyeji. Pia ningependa kutembelea maeneo ya kihistoria kama mji mkongwe ili kujifunza zaidi kuhusu utamaduni na historia ya eneo hilo. Likizo ya haina hii kwangu siyo tu burudani, bali pia ni nafasi ya kujipumzisha, kujifunza na kupata kumbukumbu nzuri za maisha.

Mara nyingi husherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Napenda kutumia siku hiyo nikiwa na familia na marafiki wangu wa karibu. Tukila chakula chapa moja na kushirikiana furaha. Wakati mwingine hupanga sherehe ndogo nyumbani hau kuenda mahali pa utulivu kama vile mgahawa hau bustani. Zaidi ya burudani, siku yangu ya kuzaliwa ni nafasi ya kutafakari mafanikio ya mwaka uliopita na kupanga malengo mapya. Ninapenda kuhakikisha sherehe yangu inaleta mshikamano na kumbu kumbu nzuri.

Napenda sanaa ya uchoraji na mchoro kwa sababu hunipa nafasi ya kueleza hisia na mawazo kwa njia ya ubunifu. Pia ninavutiwa na sanaa ya muziki. Hasa nyimbo zenye ujumbe wa kutia moyo kwa sababu hunisaidia kupumzika na kupata msukumo. Zaidi ya hayo, napenda sanaa ya maonyesho kwa maigizo na filamu kwa sababu hunifundisha kuhusu maisha na tamaduni tofauti. Kwa ujumla sanaa ninayoipenda ni ile inayochanganya ubunifu, burudani na mafunzo.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kuwasiliana vizuri na kushirikiana na watu. Ninajua jinsi ya kusikiliza kwa makini na kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Jambo ambalo hunisaidia kujenga mshikamano na kuimarisha kazi ya timu. Pia nina kipawa cha ubunifu. Hasa katika kutafuta suluhisho mpya kwa changamoto zinazojitokeza. Hii hunifanya niwe na ari kuleta mabadiliko chanya na kuongeza dhamani popote ninaposhirikiana.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia mazingira ya asili. Kupanda milima hunipa nafasi ya kupumzika kiakili, kutafakari, na pia kunipa changamoto ya kimwili ambayo hunijenga zaidi. Zaidi ya hayo, ninavutiwa na mandhari mazuri ya juu ya mlima na hewa safi ambayo huleta utulivu na furaha. Ni shughuli ambayo hunipa kumbukumbu nzuri na motisha ya kuthamini nguvu ya mwili na uzuri wa mazingi.

Sera ya kampuni ninayo iona muhimu zaidi ni sera ya usawa na uwajibikaji kazini. Ninapenda sera inayo hakikisha kila mfanyikazi anapewa nafasi sawa ya kushiriki, kutoa mawazo na kupata fursa ya maendeleo bila ubaguzi. Sera hii huimarisha mshikamano watimu, huongeza motisha na huchangia moja kwa moja katika ubora wa kazi. Pia sera ya mawasiliano ya wazi ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kujenga uaminifu na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo ya kampuni na mchango wake binafsi.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni juisi ya matunda asilia, hasa juisi ya machungwa, napenda kwa sababu hunipa ladha safi na yenye kuburudisha, na pia ni chanzo kizuri cha vitamin C kwa afya ya mwili. Juisi ya matunda hunisaidia kubaki na nguvu na kunipa hisia ya utulivu, hasa wakati wa mchana baada ya kazi nyingi. Zaidi ya ladha yake, kinywaji hiki unihamasisha kuishi maisha ya yenye afya na uiano.

Ndio, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kuungana na wengine. Ngoma hunipa nafasi ya kuonyesha furaha, kuimarisha afya kupitia mazoezi ya mwili, na pia kunisaidia kudhamini tamaduni zetu. Ninapocheza ngoma huwa najisikia huru na mwenye nguvu mpya, na mara nyingi ni wakati wa kushirikiana na marafiki na familia kwa furaha ya pamoja.

Tabia ni nayoipenda kwa wengine ni uaminifu na uwajibikaji. Ninathamini sana watu waaminifu kwa sababu hujenga uwaminifu na mshikamano katika kazi kwa maisha ya kila siku. Pia napenda watu wenye wajibikaji. Wanao tekeleza majukumu yao kwa bidii na kwa wakati. Kwani tabia hiyo huleta matokeo mazuri na kuimarisha ushirikiano. Tabia hizi hunifanya nijisikie salama na nikiwa na motisha ya kushirikiana.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu na mazingira safi. Mahali kama bustani, fukwe au maeneo yenye mandhari ya asili hunipa nafasi ya kupumzika na kutafakari. Pia napenda kuwa sehemu zenye mshikamano wa kijamii. Ambapo naweza kushirikiana na watu kwa furaha na kujifunza mambo mapia. Kwa ujumla, mahali ninapopenda kuwa ni pale panapochanganya amani, uzuri, wa mazingira na mshikamano wa kijamii.

Mara nyingi hujaribu kufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu kwa wiki. Mazoezi haya hunisaidia kubaki na afya njema, kuongeza nguvu na kuimarisha umakini kazini. Pia napenda kuchanganya mazohezi tofauti kama kutembea, kukimbia au kufanya mazohezi mepesi ya nyumbani ili kuhakikisha mwili unapata mazohezi ya kutosha. Kwa njia hii naweza kudumisha uweano kati ya kazi na afya ya mwili.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu na kufikiria nafasi ya uongozi ambapo naweza kusaidia timu kufanikisha malengo ya kampuni. Ninataka kuendelea kujifunza na kuboresha uwezo wangu wa kitaaluma ili niweze kuchangia kwa ubunifu na kuongeza dhamani katika kazi. Pia ninapenda kuona kazi yangu ikisaidia kampuni kukua na kuleta athari chanya kwa jamii.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka, rahisi kuhifadhi na kurahisisha kushirikiana na wengine. Hata hivyo, kuandika kwa mkono pia ni muhimu kwangu. Hasa wakati wa kutafakari au kupanga mawazo kwa sababu hunisaidia kuzingatia na kuunganisha mawazo vizuri. Kwa ujumla, ninachanganya njia zote mbili kulingana na hali. Kompyuta kwa kazi rasmi na mkono kwa mawazo ya kibinafsi.

Ndio, napenda kuogelea kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kudumisha afya ya mwili. Kuogelea hunisaidia kubaki na nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa kiakili. Pia ni shughuli ninayoipenda kwa sababu inachanganya mazoezi na burudani na mara nyingi huleta mshikamano ninaposhirikiana na marafiki au familia.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuhakikisha mawasiliano ya wazi na ya heshima. Napenda kusikiliza mawazo ya kila mtu na kuwa hamasisha kushiriki bila hofu. Pia ninahakikisha kila mwanakikundi anaelewa malengo ya pamoja na jukumu lake. Ili, kila mmoja ajisikia sehemu ya mafanikio. Zaidi ya hayo, ninapenda kuhimiza mshikamano kupitia kushirikiana katika kutatua changamoto na kusherehekea mafanikio yatimu kwa pamoja.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaranza kwa sababu ni lugha inayozungumzwa katika nchi nyingi duniani na pia ni muhimu katika diplomasia na biashara. Zaidi ya hayo, kifaranza ni lugha yenye utamaduni, tajiri na fasihi na sanaa, jambo ambalo hunivutia sana. Kujifunza lugha hii kungepanua upeo wangu wa kimataifa na kunisaidia kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti.

Mjini ninaopenda kutembelea duniani ni Paris, napenda mandhari yake ya kihistoria na utamaduni tajiri, hususan alama maarufu kama Eiffel Tower na Lover Museum. Pia ningependa kufurahia chakula cha kifaransa na kujifunza zaidi kuhusu sanaa na fasihi ya kifaransa. Ziara ya aina hii kwangu sio tu burudani kupanua upeo wakimataifa na kupata kumbukumbu za kipekee.

Mchezo ningependa kujaribu ni badminton Napenda kwa sababu unaunganisha kazi umakini na mazoezi ya mwili bila kuwa mzito sana Pia ni mchezo unaochezwa kwa ushirikiano jambo ambalo hunisaidia kujenga mshikamano na marafiki Kuujaribu kungekua nafasi nzuri ya kujifunza kitu kipya na kubaki na afya njema.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kusikiliza muziki au kutazama filamu ili kuondoa uchovu. Wakati mwingine napenda kutembea kidogo au kusoma kitabu, kwa sababu hunisaidia kutuliza akili na kupata nguvu mpya. Pia, napenda kutumia muda na familia au marafiki, kwa kuwa mazungumuzo ya pamoja huniletea furaha na mshikamano. Kwa njia hii, napata uwiano kati ya kazi na maisha binafsi.

Kinachonifanya nicheke mara nyingi ni vichekesho vidogo na hali za kawaida za maisha, napenda watu wenye uchesi wa asili, wanaoweza kugeuza hali ngumu kuwa nyepesi, pia ninacheka sana ninaposhirikiana na marafiki au familia katika mazungumuzo ya furaha, kwa ujumla, ninathamini ucheshi wa kwa sababu huleta mshikamano na hufanya maisha yawe yenye furaha zaidi.

Kwa kawaida, hujaribu kuenda mahali paibada mara moja kwa wiki kwa sababu ni nafasi ya kutulia, kutafakari na kuimarisha imani yangu. Pia ni wakati wakushirikiana na wengine katika jamii na kupata nguvu mpya za kiroho na kimaadili. Nafasi hii hunisaidia kudumisha uwiano kati ya maisha ya kila siku na mambo ya kiroho.

Somo la sayanzi ninalo lipenda zaidi ni fizikia. Napenda kwa sababu lina nisaidia kuelewa jinsi ulimwengu unavyo fanya kazi kuhanzia harakati za vitu vidogo hadi kanuni kubwa za asili. Pia lina nihamasisha kufikiri kwa undani na kutatua matatizo kwa njia ya kimantiki. Kupitia fizikia naona usiano kati ya natharia na maisha ya kila siku. Jambo linalo nifanya niwe na shauku na ya kujifunza zaidi.

Mara nyingi wikendi hutumia muda kupumzika na familia, kusoma vitabu au kutazama filamu. Pia napenda kufanya shughuli za nje kama kutembea, au michezo kidogo ili kubaki na afya njema. Wakati mwingine hutumia muda kujifunza ujuzi mpya au kupanga mambo ya wiki ijayo. Kwa njia hii, wikendi yangu huwa ni nafasi ya kujipumzisha na kujitayarisha kwa majukumu mapya.

Kila siku natumia kompyuta na simu mahiri kwa ajili ya mawasiliano na kazi. Pia natumia barua pepe na programu za ofisi kama Microsoft Word na Excel kwa maandiko na uchambuzi wa data. Kwa kushirikiana na wengine, natumia zana za mkutano mtandaoni kama Teams au Zoom. Zaidi ya hayo, mtandao ya kijamii na kalenda za dijiti hunisaidia kupanga muda na kuendelea kuwasiliana na watu kwa urahisi.

Ninajihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa sababu ninafasi ya kujua kiwango cha utendaji wangu na maeneo ninayoweza kuboresha. Tathmini hunisaidia kupata murejesho wa kazi kutoka kwa wasimamizi na wenzangu na kunipa muongozo wa jinsi ya kuongeza ufanisi. Pia ni fursa ya kutambua mafanikio yangu na kujipanga kwa malengo mapya. Kwa ujumla, naziona tathmini kama chombo cha kujenga na kukuza taaluma ya.

Wakati umeme unapokatika, mara nyingi hutumia muda kusoma vitabu au kuandika mawazo yangu kwa mkono. Pia napenda kutumia muda huo kuzungumza na familia au marafiki. Kwa sababu ni nafasi nzuri ya kuimarisha mshikamano bila usumbufu wa vifaa vya kielektroniki. Wakati mwingine hutumia muda kutafakari au kupanga malengo yangu ya siku zijazo. Kwa njia hii, kukatika kwa umeme huwa nafasi ya kupumzika na kujihusisha na mambo ya msingi.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu huniletea hisia za furaha na utulivu. Maua yana uzuri wa kipekee na harufu nzuri inayoweza kubadilisha mazingira kuwa yenye amani. Pia hunikumbusha umuhimu wa asili na kunipa motisha ya kuthamini vitu vidogo vinavyo fanya maisha yawe mazuri.

Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa programu za kompyuta, napenda kwa sababu teknolojia inabadilika kwa kasi na kujua programu kuna nisaidia kubaki na ujuzi wa kisasa. Pia ni ujuzi unaoweza kutumika katika kazi nyingi na kunisaidia kutatua matatizo kwa ubunifu. Kujifunza programu kungepanua upeo wangu na kunipa nafasi ya kushiriki katika miradi ya kiti.

Napanga kazi zangu kwa kutanguliza majukumu kulingana na umuhimu na muda wa mwisho wa kukamilika Mara nyingi hutumia orodha ya kazi na kalenda ya dijiti ili kuhakikisha kila jukumu linafuatiliwa vizuri Pia hugawa muda kwa kila kazi na kuwacha nafasi ya kushughulikia changamoto zisizotarajiwa Kwa njia hii ninabaki na mpangilio mzuri na ninahakikisha kazi zinakamilika kwa ufani.

Wakati wa likizo napenda kujistawisha kwa kusafiri na kutembelea maeneo mapia ili kujifunza tamaduni tofauti pia hutumia muda kusoma vitabu kufanya mazoezi ya mwili na kushiriki shughuli za kijamii na familia likizo kwangu ni nafasi ya kupumzika kujitafakari na kupata nguvu mpya kwa ajili ya majukumu.

Kwa kawaida, hujaribu kuzipeleka nywele salon au kuzinyoa mara moja kila wiki mbili. Hii hunisaidia kudumisha mwonekano nadhifu na pia nisehemu ya kujali usafi wa binafsi. Pia napenda kubadilisha mtindo wa nywele kulingana na tukio hauhali. Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri na kujia.